Je ninapenda kucheza na watoto? Naam, mimi hupenda kucheza na watoto wakati ambapo ninajua nina masaa ya kucheza na wao. Na pia nafurahia kwamba wakati kama huo huchangamsha mtu. Na pia inaweza kukusaidia wewe kama binadamu uweze kuondoa yani ile ambayo watu wengi huiita stress. Yani kitu kama hiyo inaweza kuondoka kwenye akili yako halafu unakumbuka kwamba kila kitu kiko sawa. Naam mimi wakati mwingi ninaweza sema kwamba ni napenda kucheza na watoto.